Kila jioni kabla ya kulala, kuna shuguli ambazo mimi hufanya. Ninapofika nyumbani baada ya kazi kwanza kabisa mimi huenda kwenye bafu na kuoga nikasafishe mwili wangu kisha, mimi hutayarisha chakula cha jioni, baada ya kutayarisha chakula cha jioni, mimi huandika mambo ambayo nahitaji kufanya siku inayofuata. Nikisha maliza hayo, mimi huomba, na kisha kulala.

Mimi napenda sana kusoma. Napenda sana kusoma. Tangu nikiwa mtoto mdogo nilipenda sana kusoma vitabu mbali mbali kusoma gazeti kusoma shajara nilipenda sana kusoma kuliko kuandika. Hadi wakati huu nina vitabu vingi ambavyo mimi nasoma kwa wakati huu.

Mimi huviolea nywele zangu mara kadhaa kwa mwaka. Maana baada ya kila mwezi mimi huenda kutengenezwa nywele na kuviolea. Kwa hivyo naweza sema mara kumi na mbili ama mara kumi na tano kwa mwaka. Kwa maana kuna miezi kumi na mbili kwa mwaka.